Mara nyingi nasikiza mziki wa utulivu unaoburudisha. Kama Afrobeat na mziki wa instrumental. Napenda pia bongo flava na nyimbo zenye ujumbe mzuri. Aina hizi za mziki hunisaidia kupumzika, kupata motisha na kuboresha hali ya moyo kulingana na wakati na shughuli zinazofanyika.

Haswa ninapenda baridi au joto hasa hutegemea hisia zangu. Maramingi mimi hupenda hali ya joto. Sababu hali ya joto huwezesha mambo mingi ambayo mtu anaeza taka kufanya outlog humwezesha kufanya mambo bila kuwa na shaka ya mvua wala baridi. Kuungana na kutengamana na wenzako marafiki huwa mzuri wakati wa joto.

Masaa ya mapumziko ama mawikendi sisi mimi huungana na marafiki zangu na tunafanya ile inaitwa nature walk. Nature walk mara mingi ni kupanda mlima na kufanya adventure mahali pageni pageni uKiwa na marafiki kupanda milima huwa ni jambo la busara. Huwa ni jambo ambalo linatueka pamoja sababu wote tutapata tuko free hasa tunaitana pamoja tunapanda milima na huko tunaenda tunaspend masaa zetu wa mapumziko pamoja.

Mara mingi nikienda kanisani mimi hutoa sadaka. Kama njia moja ya kumshukuru mungu kwa yale amenifanyia kwa uhai ni vyema kutoa sadaka ili kukurahisisha kazi ya muhubiri katika kufanya kazi yake. Michango, watu wengi wanapokuwa na shida huunda magrupu za kufanya mchango, huitisha mchango. Michango hi husaidia kutatua mashida kama tuseme kuwa wako na ugonjwa ama janga. Huwa inawasaidia sana katika society mimi pia huchanga. Kuwezesha wingine kusonga mbele ama kutatua matatizo yao.

Timu ya mchezo ambayo mimi ufuatilia sana kwa ukaribu since niwe mdogo niwe mtoto. Ni timu ya Manchester United ambayo ucheza kule uingereza. Ni timu ambayo ina mvuto sana kwa watu wengi wa rika yangu nimekuwa nikifuatilia kwa wakati mwingi sana. Na ninapenda jinsi wanavyocheza hata kama hizi matokeo yao ni duni. Lakini nina imaani siku moja watakua. Sawa na watarudi kushinda mataji.

Nikiwa pamoja na marafiki tunapiga gumzo. Tuongee juu ya habari zilizochipuka, tuongee juu ya siasa na maneno ya mpira. Mi hupendelea haswa tukileta mijadala tofauti tofauti ya mambo yanayojiri. Marafiki zangu tuseme kama maneno ya michezo. Kuwa wanasupporti ama wanaegemea timu tofauti na mimi. Hasa huleta changamoto ya kuongelelea mambo ya mpira na vile na jinsi ulivyochezwa.

Kule kazi ni kuna aina mingi za mawasiliano na jinsi ya kuwasiliana. Kuna kuwasiliano mimi uwasiliano moja kwa moja kule kazi ni. Na pia tukona platform tuseme inaitwa WhatsApp group. Hapo pia ni mahali tumeweka speshieli pa kuweka mawasiliano ya kila aina. Pia bado kuna notes boards pia sisi hutumia hiyo kwa kuweka matangazo haswa muhimu yale muhimu juu ya kazi.

Ndoto yangu ya kimaisha ni kuwa na uwezo wa juu wa kujiwezesha kimaisha. Kufanya kitu ninachotaka, kuenda mahali ambapo ninaweza taka, nakula kile ninachotaka. Pia kuwa na uwezo wa kuwasaidia wenzangu, kusaidia familia, kusaidia wanakijiji wenzangu, pia kusaidia nchi yangu kwa upana.

Katika hali ya kutafuta jinsi ya kuongeza uzalishaji wangu. Nimekuwa nikifanya utafiti. Kutafuta funzo kutoka kwa wengine walio faulu katika nyanja tofauti tofauti, haswa, hii yangu mimi huwachukulia kama kielelezo huwafuatilia katika mitandao ya kijamii, ili kujua na kusoma zaidi, jinsi wanavyofanya kazi yao.

Kusherekea mafanikio ya timu. Inabidi tuje pamoja. Mimi huichukulia kwa kuja pamoja kama Timu. Kuandaa kasherehe kidogo ama kuwa na mkutano kwa kusherekea mafanikio katika huu mkutano tunapeana motisha kama timu na kuonyesha kwamba tuko na uwezo wa kufanya mafanikio zaidi.